Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na imekuwa uzoefu mzuri sana. Yoga hunisaidi ya kupumzika kiakili na kimwili hasa baada ya siku ndefu yenye msongo wa mawazo. Mazoezi ya kupumua hunifanya nijisikie mtulivu na makini zaidi, huku mikao ya kunyoosha, ikisaidia kuboresha unyumbufu wa mwili na kupunguza maumivu ya misuli. Pia yoga hunifundisha uvumilivu na kujitambua kwa sababu kila zoezi uitaju umakini na nidhamu. Kwa ujumla kufanya yoga hunipa nguvu mpya, hunisaididia kuthibiti mawazo na kuboresha afya yangu kwa njia ya asili na ya pole pole, lakini yenye matokeo chanya.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau. Napenda pilau kwa sababu ina ladha nzuri, harufu ya viungo kama vile karafu, mdalasini na tangawizi. Na unifanya nijisikie nimeshiba na kuridhika. Pilau maranyingi uandaliwa wakati washerehe au mikusanyiko ya ukifamilia. Jambo linaloifanya iwe na kumbu kumbu nzuri kwangu. Inaweza kuliwa na nyama ya ngombe, kuku au hata saladi pembeni. Jambo linaloongeza ladha zaidi Pia napenda jinsi pilau inavyo andaliwa kwa utulivu na umakini Ikionyesha upendo wa anayepika Kwa ujumla pilau ni chakula kinachonipa furaha na kunifanya nijisikie nyumbani.

Ninapotaka kustarehe napenda kujitenga kidogo na shughuli nyingi za kila siku. Mara nyingi mimi husikiliza muziki laini au kusoma kitabu kinachonivutia ili kupumzisha mawazo. Wakati mwingine hutembea nje nikivuta hewa safi, jambo linalonisaidia kujisikia huru na mtulivu. Pia napenda kufanya mazoezi mepesi kama kunyosha mwili au yoga ili kuondoa msongo wa mawazo. Nikikaa nyumbani, kunywa kikombe cha chai au kahawa, huko nikitafakari kwa utulivu hunisaidia sana.

Napenda kuvaa nguo zilizo raisi lakini zenye mvuto. Mara nyingi huchagua nguo zinazokuwa huru na zinazoniacha nijisikie nipo huru. Kama vile suruali laini, blausi au tishati safi. Pia napenda rangi tulivu kama nyeusi, buluu na kijivu kwa sababu zinaonekana nadhifu na raisi kuchanganya. Wakati wa hafla maalum napenda kuvaa nguo za kisasa zilizo na mguso wa mtindo wa jadi. Muimu zaidi kwangu ni faraja. Nguo ninazovaa zinapaswa kunifanya nijisikie kujiamini na kustarehe siku mzima.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi na yenye heshima. Napenda mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu nirusu kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu ninayezungumza nae. Hata hivyo pia hutumia ujumbe wa simu au mitandao ya kijamii inapobidi. Hasa kwa mawasiliano ya haraka. Muhimu kwangu ni kuu sikiliza kwa makini, kuuliza maswali yonayofaa na kujieleza kwa uwazi bila kukwaza wengine. Ninaamini mawasiliano mazuri hujengwa ju ya uaminifu, uvumilifu na kuelewana. Jambo linalosaidia kuimarisha mahusiano kazini na katika maisha ya kila siku.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa, chai hunipanguvu na hunisaidia kuanza siku nikiwana hamasa na umakini. Na penda harufu na ladha yake, hasa inapochemshwa vizuri na kuongezwa kiasi sahihi chasukari. Kunywa chai ya asubuhi hunipamuda wa utulivu kabla ya kuanza shughuli za siku na hunisaidia kujipanga kifikra pia. Wakati mwingine, hua ambatanisha na mkate au vitafunwa vidogo. Jambo linalofanya kiamshwa kinywa kiwe kamili zaidi. Kwa ujumla chai ya maziwa ni kinywaji kinachoni pafaraja na nguvu ya kuanza siku kwa moyo mkunjufu.

Ninapuanza kazi, jambo la kwanza nifanyalo ni kupanga kili na majukumu ya siku. Uwangalia ratiba yangu ili kujua kazi zilizo pewa kipaumbele na muda unaoitajika kwa kila moja. Pia uandaa eneo langu la kazi kwa kulifanya liwe safi na nadhifu. Jambo linalo nisaidia kuzingatia vizuri. Kabla ya kwanza kazi nzito, mimi upitia ujumbe au barua muhimu ili nijue kama kuna jambo la dharura. Hatua hi unisaidia kuanza kazi nikiwa mtulivu, mwenye mwelekeo wazi na tayari kutoa matokeo bora siku nzima.

Ndiyo, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, wazo hilo univutia kwa sababu linanipa fursa ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kutatua changamoto kwa njia mpya. Kuanzisha biashara kunahitaji mipango mizuri, nidhamu na uvumilivu, lakini pia huleta kuridhika unapo yaona matokeo ya juhudi zako. Nimewai kuwaza biashara ndogo inayohusiana na huduma au bidha zinazo itajika kila siku, hasa zinazo weza kuboresha maisha ya watu. Ingawa kuna changamoto kama mtaji na ushindani naamini kwa maarifa sahihi na juhudi biashara inaweza kukua na kufanikiwa.

Napenda kufanya mambo mbali mbali pamoja na familia yangu kwa sababu unipa furaha na amani ya moyo. Mara nyingi hupenda kukaa pamoja tukizungumza na kushirikisha na matukio ya siku. Jambo linalo imarisha uhusiano wetu. Pia hupenda kula cha chakula pamoja hasa wakati wa wikendi au usiku kuu kwa sababu hutuleta karibu zaidi. Wakati mwingine hutembea pamoja au kutazama vipindi vya televisheni na filamu. Kufanya shughuli hizi unifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa na unikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo katika familia.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu. Napenda kushiriki shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji, vikundi vya vijana au wakina mama na miradi ya maendeleo. Wakati mwengine hujitolea kusaidia katika shughuli za usafi wa mazingira au kuchangia misaada kwa waitaji. Pia hushiriki kwa kutoa mawazo, ushauri au msaada wa maarifa pale inapoitajika. Kushiriki katika jamii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mabadiliko chanya na unijenge mshikamano na watu wengine.

Ninapo shugulikia wateja kwanza hujitahidi kuwa na adabu, heshima na tabasamu. Napenda kusikiliza kwa makini mahitaji yao na maswali wanayouliza. Ili niweze kuelewa tatizo au ombi lao vizuri. Kisha, huwapa taarifa kwa uwazi na kwa lugha rahisi bila kuyachanganya mambo. Ikiwa kuna changamoto, hufafanua suluhisho, zinazo wezekana na kushirikiana nao kwa ustadi ili kufikia suluhisho bora. Muhimu zaidi kwangu ni kuhakikisha wateja wanahisi kudhaminiwa na kuepuka migongano. Kwa ujumla lengo langu ni kutoa huduma bora na kuimarisha usiano wa kudumu na wateja.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha huku nikibaki na madili mema na amani ya moyo. Natamani kujenga maisha yenye udhabiti, kujitegemea kifedha na kuwa na mchango chanya kwa jamii inayozunguka. Pia nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu ili kufikia malengo yangu ya kitaaluma. Zaidi ya yote natamani kuishi maisha yenye kusudi, kuwasaidia wengine napoweze kana na kujenga urithi mzuri utakawo kumbukwa. Kwangu mafanikio ya kweli si mali peke bali ni furaha, afia njema na mausiano bora na watu ninawapenda.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa mtazamo wa kielimu zaidi. Mazungumzo ya siasa hunisaidia kuelewa jinsi maamuzi ya serikali yanavyoathiri maisha ya watu na maendeleo ya nchi. Hata hivyo napendelea mjadala wenye heshima, ukweli na kusikilizana bila matusi au migawanyiko. Si lazima nikubaliane na kila mtu, lakini naamini kubadilishana mawazo kwa utulivu hupanua ufahamu. Pia napenda kuzingatia maswala kama uwajibikaji, haki na maendeleo badala kuangalia vyama au watu binafsi. Kwa ujumula siasa ni muhimu lakini nahitaji busara uvumilivu na mazungumzo yenye kujenga.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo hasa wakati kuna nguo nyingi na zinachukua muda mrefu kukausha. Hii ni kazi inayohitaji muda, nguvu na uvumilivu mkubwa na mara nyingine inanichosha kiakili. Pia upoteza muda ambao ningeweza kutumia kufanya shughuli nyingine za manufaa au kustarehe kidogo. Ingawa ninaelewa umuhimu wa kudumisha usafi wa nyumba na mavazi safi, bado ni kazi ambayo sana. Hata hivyo napitia mchakato huo kwa nidhamu, nikijua matokeo yake ni ya manufaa kwangu na familia yangu.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nitafakari kwa kina. Kuangalia nyota usiku hunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na kunifanya nijisikie mdogo lakini mwenye matumaini. Ni wakati mzuri wa kupumzisha akili baada ya siku ndefu na yenye shughuli nyingi nikiwa peke yangu au na watu ninaowapenda kutazamanga lile nyota huleta mazungumzo ya kina na hisia za amani. Pia hunifanya nifikirie ndoto na malengo yangu maishani. Kwa ujumla kuangalia nyota ni njia raisi lakini yenye maana ya kupata utulivu wa moyo na mskumo mpya.

Ndiyo, nafamu majirani zangu kwa kiwango fulani. Napenda kujua wanakuwaje na mara nyingine tunashirikia na katika shughuli za kijamii au kusaidia na pale inapoitajika. Kuwajua majirani kuna nipahisia ya usalama na mshikamano katika eneo tunaloishi. Wakati mwingine tunashirikia na mawazo au kuzungumza kwa utulivu kuhusumambo ya kila siku. Jambo linaloimarisha uhusiana wa amani. Hata kama sikila jirani ni naye mfahamu sana na pendelea kuwa na heshima na ukaribu mdogo ili kujenga mazingira mazuri na yenye mshika mano kwa wote. Nafahamu ni sehemu ya maisha ya kijamii yenye manufaa.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni hunipa taarifa kwa haraka na kwa uraisi na maranyingi zinapatikana kutoka vyombo tofauti. Jambo linalo nipa mwanga zaidi juu ya matukio mbali mbali. Pia mtandaoni kunaweza kua na picha, video au maonia watu wengine ambayo usaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. Ingawa gazeti la karatasi linamvuto wake, mtandao ni raisi, haraka na linafaa kwa maisha ya sasa yenye shughuli nyingi. Kwa hivyo ni najikuta ni kitumia simu au kompyuta kupata habari mtandaoni kila siku.

Kumbu kumbu nzuri za shule kwangu ni nyingi, lakini ninapenda zaidi zile za kusherekeana na marafiki na walimu walio kwa wavumilivu na wakiwa haimiza wanafunzi. Napenda michezo ya shule, sherehe za siku kuu na mashindano ya maswala mbali mbali kwa sababu yalileta furaha na mshikamano kati ya wanafunzi. Pia nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukijitolea kwa shuguli za kijamii, kuandaa tamasha au kushiriki katika maonyesho ya kitamaduni. Kumbu kumbu hizi unitia furaha na kutufundisha umuhimu wa urafiki, nidhamu na mshikamano. Shule ilikuwa sio yetu mahali pa kujifunza masomo bali pia mahali pa kujenga maisha ya kijamii.

Napenda harufu za asili na zinazotuliza hisia kama harufu ya maua, miti au chakula kinachochemshwa vizuri. Harufu ya maua kama waridi au maua ya jua hunipa amani na huzidisha hisia za utulivu. Pia napenda harufu ya chai ya kahawa inapochemshwa kwa sababu hunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri na kunifanya nijisikie nyumbani. Harufu ya baharini au ya mvua pia hunipa furaha na hisia ya kuwa karibu na asili. Kwa ujumla harufu ninazopenda ni zile zinazoongeza furaha, amani na kumbukumbu nzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunifanya nifikirie kwa upana na kutumia mawazo yangu zaidi. Hadithi hizi hunipeleka katika ulimwengu tofauti uliojaa ubunifu, mafumbo na mambo yasiyo ya kawaida. Napenda jinsi zinavyo changanya uhalisia na mawazo ya kufikirika, jambo linalofanya simulizi liwe la kuvutia na la kusisimua.

Napenda kununuwa vitu sehemu zinazo kwa rahisi kufikika na zenya urahisi wa kuchagua bidhaa. Mara nyingi ufuata maduka makubwa, masoko ya reja reja au maduka ya mtandaoni kwa sababu ya natuachaguo pana la bidhaa na mara nyingine bei nafuu. Pia napenda kununuwa semu ambapo huduma kwa wateja ni nzuri na unapata ushauri au mongozo kuhusu bidhaa unazo taka. Wakati mwingine, napenda pia masoko ya mitaa au maduka madogo kwa bidhaa za kipeke au za asili. Kwa ujumla napendelea sehemu zinazongeza urahisi, usalama na fuhara wakati wa manunuzi.

Ninapenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwa kama YouTube, TikTok na Instagram. YouTube ni chaguo langu la kwanza kwa sababu kuna aina nyingi za video kama elimu, burudani, mafunzo ya kila aina na vichekesho. TikTok na Instagram hupendeza kwa video fupi zenye burudani na mawazo mapya ya kila siku. Napenda pia video zinazofundisha au kutoa maarifa mapya kama vile mafunzo ya ujuzi au maelezo ya sayansi. Kutazama video mtandaoni kunanisaidia kupumzika, kujiburudisha, kujifunza na kukaa nikijua mambo yanayotendeka duniani.

Study muhimu kwa kazi yangu ni nyingi, lakini muhimu zaidi ni mawasiliano mazuri, usikivu na nidhamu ya kazi. Mawasiliano mazuri hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa mahitajia ya wengine. Usikivu ni muhimu ili kuelewa kwa makini maelekezo au matatizo yanayojitokeza kazini. Nidhamu ya kazi nahakikisha nafanya majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Pia study za kushirikiana na kufanya fanya kazi kwa timu, kutatuwa matatizo na kusimamia muda ni muhimu. Kwa ujumla study hizi husaidia kutoa matokeo bora na kuimarisha uhusiano kazini.

Ndiyo, nimewaikufuga mnyama na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilimlea mnyama kwa makini, kumulisha, kumtunza na kumuhakikishia usalama wake. Kufuga mnyama, kuna nifundisha uvumilivu, uwajibikaji na jinsi ya kudhamini viumbe hai. Pia mnyama huyo alikuwa rafiki wakaribu, hakileta furaha na kupunguza upweke nyumbani.

Napenda mikutano inayokuwa na mpangilio mzuri, yenye malengo wazi na yenye uwazi wa mawazo. Mikutano kama hii, hunisaidia kuelewa majukumu, kushirikia na nawenzangu na kupata suluisho kwa changamoto zinazo jitokeza. Napenda pia mikutano yenye hisia chanya, yenye heshima, ambapo kila mshirikia anapata nafasi ya kutowa mawazo yake bila kuhofia kuonekana vibaya. Mikutano fupi na yenye ufanisi ni bora zaidi kuliko zile ndefu zisizo na mpangilio. Kwa ujumla napenda mikutano inayojenga mshikamano, kuongeza uelewa na kusaidia kufanikisha kazi kwa urahisi na haraka.

Napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu zilizo safi, zenye mpangilio mzuri na mazingira tulivu. Mara nyingi huchagua migahawa au mikahawa inayotoa chakula safi na chenye ladha nzuri na ambayo huduma kwa wateja ni nzuri. Napenda pia sehemu zilizo na anga la wazi au zikiwa karibu na asili kama bustani au ukingo wa mtu kwani hunipa amani ya moyo. Wakati mwingine huchagua masoko ya vyakula au maduka madogo yanayotoa vyakula vya kipekee vya asili.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kurahisisha kazi na kujifunza mambo mapya. Teknolojia mpya hunipa fursa ya kuboresha ufanisi, kuokoa muda na kufanya mambo kwa njia bora zaidi. Napenda kujaribu programu vifaa au mifumo mipya inayoweza kuongeza maarifa au kurahisisha mawasiliano.